Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana kwa uwazi. Kusikiliza maoni ya kila mmoja na kuheshimu tofauti zetu. Pia na nahakikisha kila mtu anahusika katika majukumu yake. Tunasaidiana inapohitajika sana na tunasherekea mafanikio kwa pamoja.

Namkumbuka mwalimu wangu ambaye alikuwa anaitwa John, alikuwa ananifunza darasa la sita, alikuwa mwalimu mzuri, alikuwa ananipenda, na yalikuwa napenda wanafunzi kwa ujumla, yalikuwa naituwa John.